Ninasharekea siku kuu kwa kutembea, kuona jamaa na marafiki, kwa kuwa na wakati wa kula na kuongea na familia, pamoja na marafiki.

Harufu ninaipenda sana ni harufu ya manukato. Sana sana ya lio tengezwa kukunukia kama maua napendelea harufu ya maua ya waridi. Kisho ukiongeza na ile harufu ya manukato inapendeza sana.

Ninapo pata wakati wa kuwa na familia yangu tunapenda kukaa kujuliana hali na kuongea. Pia tunafanya mambo mengine kama kutazama filamu. Na pia kutembea kwenda mahali, pakula na kutazama.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kutembelea mtandaoni. Kuona mambo mapya, kusoma habari na pia kwa kufanya kazi.